Najihisi chanya kuhusu uwasilisho kwa sababu ni fursa ya kuonyesha uelewa, maandalizi na ubunifu wangu. Wakati wa kuwasilisha hupata mchanganyiko wa msisimko na hofu ndogo. Lakini hisia hizo hunisaidia kuwa maakini zaidi. Ninathamini wasilisho kwa kuwa hunilazimisha kupanga mawazo vizuri, kuwasiliana kwa uwazi na kujibu maswali kwa ujasiri. Pia hunipa nafasi ya kujifunza kutoka kwa maoni ya wengine na kuboresha ujuzi wangu wa kuzungumza hadharani.

Kuadhimisha siku yangu ya kuzaliwa kwa utulivu lakini kwa maana kubwa. Huanzia kwa kushukuru kwa maisha, afya ya watu waliopo karibu na mimi, mara nyingi utenga muda wa kutafakari malengo niliofikia na yale ninayopanga kutimiza mwaka ujao. Hualika familia au marafiki wachache kwa chakula rahisi, keki na mazungumzo ya kufurahisha. Ikiwezekana, huchagua kufanya kitu kipya kama kusafiri, kujifunza ujuzi mdogo au kusaidia wahitaji.

Jambo la dini lililo muhimu kwangu ni kuishi kwa maadili mema ya nayo akisi imani yangu. Dini hunifundisha upendo, uvumilivu, uaminifu na kuheshimu wengine bila kujali tofauti zao. Kupitia sala na tafakari, hupata amani ya moyo, muelekeo wa maisha na nguvu ya kukabiliana na changamoto. Dini pia hunikumbusha kuwajibika kwa matendo yangu na kusaidia wanao hitaji katika jamii.

Kampuni ya teknolojia ninayo amini ni Google kwa sababu inajikita katika utowaji wa huduma zinazorahisisha maisha ya watu duniani. Google inajulikana kwa ubora wa injini, yake ya utafutaji, huduma za barua pepe kama Gmail na vifaa kama Android vinavyo tumika na mamilioni ya watu kila siku. Pia kampuni hii inawekeza katika utafiti wa akili bandia. Usalama wa mtandao na mbinu za kuboresha upatikanaji wa taarifa kwa haraka.

Natumia Wi-Fi na data ya simu kulingana na mazingira niliopo na mahitaji yangu ya wakati huo. Nikiwa nyumbani au kazini, napendelea kutumia Wi-Fi kwa sababu ni ya haraka, thabiti na husaidia kuokoa garama za data ya simu. Wi-Fi pia huraisisha kupakua au kupakia faili kubwa bila usumbufu. Hata hivyo, ninapotoka nje au kusafiri kutegemea data ya simu ili kuendelea kuwasiliana na kupata taarifa muhimu.

Napendelea kuandika kwa kompyuta ingawa kuandika kwa mkono kuna nafasi yake pia. Kuandika kwa kompyuta huniruhusu kufanya kazi kwa haraka, kurekebisha makosa kwa urahisi na kupanga mawazo yangu vizuri zaidi. Pia ni rahisi kuhifadhi kushiriki na kutafuta maandishi pale ya napo hitajika. Hata hivyo, kuandika kwa mkono hunisaidia kufikiri kwa utulivu zaidi, hasa ni napo tafakari au kupanga mawazo mapya.

Nataka kufika mahali ambapo ni nautaalamu wajuu, heshi makazini na uwezo wakulea, kuleta mabadiliko chanya kupitia kazi yangu. Natamani kufikia nafasi inaoniwezesha kufanya maamuzi muhimu, kuongoza timu na kushiriki katika kupanga mikakati ya muda mrefu ya shirika. Lengolangu si ccheo peke, bali kuwa mtaalamu anaye tegemewa, mwenye maadili na anaye changia matokio bora. Pia ningependa kazi yangu inipe fursa ya kujifunza kila wakati, kukua binafsi na kusaidia wengine kukuza uezo wao.

Napenda kula mboga mbalimbali kwa sababu ni muhimu kwa afya na husaidia kuimarisha mwili. Mboga ninazozipenda zaidi ni sukuma wiki, mchicha, kabichi na spinachi kwa kuwa ni rahisi kupika na zinavirutubisho vingi kama vitamini na madini. Pia napenda kunde, ndengu na mbaazi kwa sababu hunipa nguvu na kunifanya nijisikie kushiba kwa muda mrefu. Mboga kama karoti, nyanya na pilipili hoho, univutia kwa ladha na rangi zake. Hasa zinapotumika kwenye saladi.

Utotoni nilipenda kufanya mambo yaliyo husisha kucheza, kugundua na kujifunza kupitia uzoefu wa kila siku. Nilifurahia sana kucheza na marafiki michezo kama mpira, kuruka kamba na michezo ya kufikirisha iliyo tumia ubunifu. Pia nilipenda kuchora, kusoma hadithi na kusikiliza simulizi kutoka kwa wazazi au wazee kwa sababu zilinipa maarifa na mafunzo ya maisha.

Ninatumia muda wa bure ya kwanjia inayosaidia kupumzika, kujifunza na kujiboresha binafsi. Mara nyingi husoma vitabu, makala au taarifa mtandaoni ili kuongeza maarifa na kuelewa mambo mapya. Pia napenda kusikiliza muziki au kutazama vipindi vinavyoburudisha na kuelimisha ili kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mwingine, hutumia muda huo kufanya mazoezi mepesi au kutembea ilikuimarisha afya ya mwili na akili.

Filamu ninayo ipenda zaidi ni ile inayo changanya hadithi yenye maana wahusika halisi na ujumbe unaogusa maisha. Huwa inanivutia filamu inayo onyesha safari ya muhusika mkuu kupitia changamoto, makosa na ukuaji binafsi. Napenda jinsi filamu hiyo hutumia muziki, picha na mazungumzo kuamsha hisia na kufikisha ujumbe. Kila ninapo itazama, hujifunza somo jipya kuhusu matumaini, uvumilivu na ujasiri. Pia hunifanya ni tafakari maamuzi yangu na ndoto zangu.

Kwa sasa siishi mahali nilipozaliwa, ingawa nina kumbukumbu nyingi na uhusiano wa karibu na eneo hilo. Kuhama kulinipa fursa ya kukutana na watu wapya, kujifunza tamaduni tofauti na kupanua mtazamo wangu wa maisha. Kuishi sehemu nyingine kunanisaidia kujitegemea, zaidi na kukabiliana na changamoto mpya. Hata hivyo, mahali nilipozaliwa bado ninauthamini sana kwa sababu ndiko nilikokulia, nilikojifunza maadili ya msingi na kupata misingi ya maisha.

Napendelea mwanga wawastani kuliko mwanga mkali sana. Mwanga wawastani hunipa mazingira tulivu na lenyestarehe. Hasa ninapokuwa nikisoma, kuandika au kufanya kazi inayoitaji umakini. Mwanga mkali sana wakati mwingine hunichosha macho na kunifanya nijisikie kutokuwa huru. Pia mwanga wawastani husaidia kuunda hali ya utulivu wa akili na kupunguza msongo wa mawazo. Hata hivyo, ninathamini mwanga mukali inapohitajika kama wakati wa kufanya kazi za usahihi au kusafisha.

Na nashughulikia udhaifu wangu kazini kwa kujitambua kwanza na kukubali kuwa hakuna mtu mkamilifu. Hujiuliza ni maeneo gani na hitaji kuboresha na hutafuta mrejesho kutoka kwa wenzangu au wasimamizi wangu. Baada ya hapo, hujifunza kupitia mafunzo, kusoma au kuomba msaada pale inapo hitajika. Pia huweka malengo madogo ya kujiboresha hatua kwa hatua badala ya kujilaumu. Ninapo kosea, hujifunza kutokana na makosa hayo na kuchukua hatua za kuepuka kurudia.

Ningependa kutembelea mji wa Paris kwa sababu una historia, utamaduni na sanaa tajiri inayovutia watu wengi duniani. Paris inajulikana kwa majengo yake ya kihistoria, makumbusho maarufu kama Louvre na minara kama Eiffel unaovutia sana. Ningependa kujifunza kuhusu historia ya ufaransa, kuona kazi za sanaa maarufu na kushuhudia mtindo wa maisha wa watu wa huko. Pia ningefurahia kuonja vyakula vyao, kutembelea katika mitaa ya zamani na kuona mandhari ya mji usiku.

Nacho nifurahisha sana ni kuona jitihada zangu zikizaa matunda na kuleta matokeo chanya. Hufurahi ninapofanikiwa kutimiza lengo nililojipangia baada ya kufanya kazi kwa bidii na uvumilivu. Pia hunipa furaha kubwa kushirikiana na watu ninaowapenda, kushiriki mazungumzo ya kina, kicheko na muda wa maana pamoja. Kujifunza kitu kipya, kupata maarifa mapya, au kuona maendeleo binafsi huniletea kuridhika moyoni. Zaidi ya hayo, kusaidia wengine na kuona tabasamu lao hunigusa sana.

Ndiyo, napenda hesabu kwa sababu hunisaidia kufikiri kwa mpangilio, mantiki na umaakini mkubwa. Hesabu hunifundisha jinsi ya kutatua matatizo hatua kwa hatua na kutafuta suluhisho sahihi bila kubahatisha. Ninavutiwa na jinsi namba, alama na kanuni zinavyo weza kueleza mambo mengi katika maisha ya kila siku kama fedha, muda na teknolojia. Pia napenda changamoto inayo kuja na maswali magumu kwa sababu hunifanya nijisikie kuridhika ninapopata jibu sahihi. Ingawa wakati mwingine hesabu huonekana ngumu, ninaamini kwa mazoezi na uvumilivu mtu anaweza kuzielewa na kuzifurahia zaidi.

Napenda kununua vitu katika maeneo ya nayonipa uhakika wabora, beinafu na urahisi. Mara nyingi hununua katika maduka makubwa kwa sababu bidhaa hupangwa vizuri, zina bei wazi na nirahisi kulinganisha chaguotofauti. Pia napenda masoko ya kawaida kwa kuwa hupata bidhaa mbichi, hasa vyakula, na kuna nafasi ya kujadiliana bei. Ununuzi wa mtandaoni nao hunivutia kwa sababu ni rahisi, wakoa muda na kunirusu kunua bila kutoka nyumbani.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha mziki kwa sababu hunipa furaha, utulivu wa akili na nafasi ya kujieleza kihisia. Mziki hunisaidia kupuguza msogo wa mawazo na kunifanya nijisikie huru. Baada ya siku ndefu. Kupiga chombo hunifundisha nidhamu, uvumilivu na umakini kwa sababu huhitaji mazoezi ya mara kwa mara. Pia, hunipa nafasi ya kuungana na watu wengine kupitia mziki, kushiriki hisia na kujifunza mitindo tofauti. Igawa si mtaalamu. Ninafurahia mchakato wa kujifunza hatua kwa hatua.